Kwa kawaida na lala kati ya saa sita hadi saa saba kwa usiku. Sio kwamba kila siku ni lazima iwe hivyo. Kuna siku nalala mapema na zingine nalala kidogo kuchelewa kulingana na shuguli za siku hiyo. Lakini nimegundua kuwa ni kilala chini ya saa sita. Mwili na akili havifanyi kazi vizuri kabisa kesho yake. Kulala masaa hayo unisaidia kuamuka nikiwa na nguvu. Akili iko sawa na niko tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Usingizi mzuri unisaidia kuzingatia kazi, kufikiria kwa utulivu na hata kuwa nahisia nzuri. Nikikosa usingizi wa kutosha, nahisi kuchoka haraka, kukosa, umakini, na wakiti mwingine hata kukasirika bila sababu ya msingi. Ninajaribu kuweka ratiba ya kulala, hasa kulala karibu saa nne au tano usiku, ili mwili uzoe, kabla ya kulala napunguza kutumia simu au vifaa vya kielektroniki kwa sababu vinaweza kuvuruga usingizi. Pia najitahidi kula chakula chepesi, usiku na kuepuka mawazo mengi, ingawa hiyo si rahizi kwa wakati. Kwa jumla, ninaamini usingizi ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Si anasa, ni hitaji. Ndiyo maana, kadiri inavyowezikana najitahidi kuhakikisha napata usingizi wa kutosha kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma lakini si kwa kila wakati wala kila mahali. Inategemea sana hali ya moyo na mazingira niliyopo. Kuna nyakati nikiskiza muziki mzuri wenye midundo laini au ya kusisimua, mwili ujitikisa wenyewe bila hata kupanga. Huwa ni njia ya kujiachilia na kusahau mawazo ya siku kwa muda. Sijioni kama mtaalam wa kucheza ngoma na si lazima niwe nacheza kwa ustadi mkubwa. Kwangu, kucheza ngoma sii mashindano ni hisia. Ni furaha ya kuendana na muziki kuwacha mwili ufuate midundo bila kujali watu wanatazama au la. Wakati mwingine hata nikiwa peke yangu napenda kucheza kidogo ili kutoa uchovu au msongo wa mawazo. Pia naamini kucheza ngoma ni afya. Husaidia mwili kusonga, kutoa jasho na kuboresha hali ya moyo. Baada ya kucheza hata kwa dakika chache tu nahisi mwepesi na mwenye nguvu zaidi. Inanifanya nijisikie huru kama vile nimeachilia mzigo fulani uliokuwa umekaa ndani. Kwa jumla, napenda kucheza ngoma kwa sababu inanipa furaha uhuru na utulivu wa ndani. Sio lazima iwe ya hadharani au kwa ustadi mkubwa. Cha muhimu ni jinsi inanifanya nijisikie.

Ndiyo, naweka picha zangu mtandaoni, lakini si mara nyingi na si kila kitu. Mimi huwa makini sana na kile nachagua kushiriki. Si kwamba ni natatizo na watu kuona picha zangu, bali naamini si kila jambo la maisha yangu linahitaji kuwa hadharani. Kuna mambo napenda ya baki, binafsi, yangu na ya watu wa karibu. Nikichapisha picha, mara nyingi huwa ni picha yenye maana fulani. Labda kumbukumbu ya tukio muhimu, safari, au wakati niliojisikia vizuri. Sipendi kuposti kwa shinikizo la kutafuta likes au kuthibitishwa na watu. Nimegundua kuwa ukianza kuishi kwa ajili ya mitandao, unaweza kupoteza uhuru wako wa ndani bila kujua. Pia nazingatia usalama wangu. Najua mitandao ina watu wa kila aina. Hivyo na chagua picha zisizofichua sana kuhusu mahali nilipo au maisha yangu binafsi. Hilo hunipa amani ya akili na kunifanya nijisikie salama zaidi. Kwa ujumla, naweka picha mtaondaoni kwa kiasi na kwa uamuzi wangu mwenyewe. Kwangu, mitandao ni ya kuwasiliana na kushiriki furaha kidogo. Si jukwaa la kuonyesha kila kitu kuhusu maisha yangu.

Programu ni nazotumia maranyingi zinategemea sana mahitaji ya kila siku, kazi na mawasiliano. Kwanza kabisa, whatsapp ni miongoni wa programu ninazotumia sana. Ndiyo njia rahisi ya kwasiliana na familia, marafiki na hata watu wa kazi. Inaokoa muda na ina ruhusu kubaki karibu na watu wangu bila kujali umbali. Pia napenda ukweli kwamba naweza kushiriki picha, sauti na nyaraka kwa urahisi. Pia natumia sana YouTube, kwangu si kwa burundani tu, bali pia nichanzo cha kujifunza. Naweza kutazama video za elimu, mafunzo ya ujuzi mbali mbali, habari, au hata vipindi ya kutuliza akili baada ya siku ndefu. Kuna siku naingia YouTube kwa dakika chache halafu najikuta saa nzima imepita, hasa nikikutana na maudhui yanayonivutia. Kwa upande wa mitandao ya kijamii, ninatumia Instagram na X lakini kwa kiasi. Instagram hjunisaidia kuona picha na maisha ya watu, ubunifu na mitindo mbalimbali ilihali X unipa habari za haraka. Mijadala na mitazamo tofauti kuhusu mambo yanayo endelea duniani. Si kila wakati nazitumia, lakini zinanisaidia kubaki na ufahamu wa kile kinachoendelea. Pia natumia Google sana. Natumia Google kutafuta taarifa, ramani, hau hata maana ya maneno. Ni kama msaidizi wa haraka wa maswali ya gafla. Programu nazotumia mara nyingi zinasaidia kuwasiliana, kujifunza na kurahisisha maisha ya kila siku. Azinimiliki bali nazitumia pale zinapo nihitajia.